Kulinda mazingira hilo ndilo sera muhimu ambacho ninakiona Nayosema kuwa kampuni zote zinafaa ziakikishe kuwa wanalinda mazingira Kuna hala ambao wanaziachilia moshi mbaya katika mazingira Pia zele maji ambazo wametumia au oil mafuta wanaziacha zetapakae kwenye mazingira yetu Pia kule mtoni na imehadhiri sana wanyama wengi wa pale majini ambao wanaishi mtoni Wameza kufarki kwa kukosa hewa Pia ule uchafuzi wa mazingira na kampuni mingi sana sana hizo za plastiki naeza sema kuwa ni kitu mbovu Kitu mbovu sana na sare langu ni kuwa ni kuwakikisha kuwa wanalieza kulinda mazingira kwa njia lalote Iyowezekanapo ili kuwakikisha kuwa kila kitu kiko shwari na hakuna magonjwa Astante.

Ndivyo, ninapenda sana kujifunza historia, manake naeza sema kuwa utufunza mingi, tunaeza kupata kujua mambo ambazo ilifanyika hapo mbeleni, pia tunaeza ujifunza kutokana na historia na kueka katika maisha zetu za sasa kulinganisha na kuona ni wapi ambavyo watu hawa walikuwa na makosa na ni wapi ama yepi ambazo walifanya vizuri. Sasa kukua na huo mafunzo naeza sema kuwa ni kitu ambacho kinasaidia sana sana na historia pia imekuja ikapelekwa pale shudeni na tukafunzwa huko na pia tukafanya mtihani katika hii historia ili kujua ni zipi ambazo zilifanyika hapo mbeleni ahsante.

Napenda sana kuchora, naweza kusema kuwa kuchora ni talanta yangu na ni kipaji nilichopewa. Na naweza sema kuwa kuchora kwangu na pia kupaka rangi, naweza kusema kuwa napenda sana kuchora ikilinganishwa na kupaka rangi. Manake kuchora ni kitu rahisi sana na ni kipaji nilichopewa. Ikilinganishwa na kupaka rangi, tunaweza kusema hii ni kama kazi. Pengine unapoenda kupaka rangi unalipwa, lakini kuchora kwangu ni tofauti sana na kupaka rangi. Ndio maana nasema kuwa napenda sana kuchora na sio kwa sababu ya vitu vingi, bali ni kitu ambacho nilianza kitambo. Ni kipaji, asante.

Ndivyo, napenda kufanyia kazi zangu nyumbani manake kuna ule utulivu kulinganishwa na pale ofisini ambapo unaeza pata kuwa mwajiri wako yupo pale anataka hivi na hivi yupo wakati ambapo umetengewa kuwa unafaa kuwa umemaliza hii kwa wakate hii Sasa ukiwa pale nyumbani ninaeza sema kuwa naipenda kwa sababu unaeza itengeneza ratiba yako ya siku na ufuatilie peke yako bila mtu yeyote kukusumbua au kukupa vitu vingi sana ya kufanya. Unaeza kuwa na ule utulivu wako pekee yako. Asante.

Asubuhi, manake, huo ndio wakati ambapo umetoka, bado uko na nguvu, wakati ambapo umetoka nyumbani, ni ule wakati ambapo bado uko na nguvu wa kufanya kazi, bado ni siku unaanza siku, ndiposa bado uko unapanga ratiba wako, na kii hapo mbeleni, naweza sema kuwa, huo ndio wakati, nzuri zaidi ambapo nafanya kazi zangu, kulinganishwa na ule wakati, wengine wa jioni haupata pale nikimalizia malizia kazi zangu, asante.